Mimi sipigi picha mara nyingi kwa sababu si mpenzi wa kupiga picha sana. Huwa nakuwa na aibu na uoga wakati wa kupiga picha. Ndiyo maana mara chache sana wanikuta nikipiga picha na kuziweka mitandaoni kwa ajili ya watu wengine kuweza kuona.

Ndiyo, napenda kupanda mlima, lakini si mlima merefu sana. Napenda kupanda milima ya wastani kwa sababu mlima mrefu sana, unahitaji nguvu na uzoefu katika kupanda. Na pia, mlima mrefu sana, ukipanda huwa mara nyingi. Wakati unapanda, unakutana na changamoto za kiafya, hasa kupumua kwa haraka, kukoswa na nguvu na kuishiwa nguvu wakati wakutembe a.

Ndiyo, natumia mfumo wa usalama wa vidole ili kuweza kulinda baadhii ya tarifa zangu nyeti au tarifa za sili. Ili nisiweze kuibiwa baadhi ya vitu vyangu na pia kuweza kutunza kumpukumbu zangu binafsi na kuajili ya msaada wangu wa kesho.

Hapana sipendi hadithi za ajabu kwa sababu zinakuwa na matishio mengi sana. Na zinanifanya niwe mtu mwenye uoga na wakati nikizikumbuka na kuwa na kosa amani wakati nafanya shughuli zangu za kila siku kwa hiyo hadithi za ajabu mara nyingi spendi kuzisikilizi.

Ndiyo napenda kupiga chombo cha muziki hasa ngoma na kinanda. Kwa sababu mimi ninaujuzi wa miaka mingi sana wakupiga ngoma, ngoma uleta msisimuko na mlio mzuri sana. Na pia ufanya waimbaji waweze kupata morali katika shoguli yao ya kuimba.

Zoea zuli ni hilo lijenga nilakuwai kuamuka mapema na kuanza kusali kabla ya shuguli zangu. Pili kuenda kutembelea kazi zangu zote na pia kupanga ratiba yangu ya siku nzima wakati nikiamuka tu asubui.

Kinachonipa motisha kazini ni wakati wa kufanya kazi za ziada na pili wakati tunakuwa na vikao vya kufanya upelelezi au uwajibikaji au mafanikio ya kazi yetu tuyoifa.

Ndiyo napenda kujaribu vyakula vipya ili niwe katika historia ya watu ambavyo wamekula vyakula hivyo. Lakini mara nyingi napenda kujaribu vyakula ambavyo haviwezi kuogopesha au kuhatarisha afya zangu hata kama ni vipya kutoka ughaibuni.

Napenda hasa filamu za vichekesho na za vitendo na maigizo na pia naipenda kwa sababu vichekesho vinafurahisha wakati ninapo kuwa na msongo wa mawazo au nimechoka baada ya shughuli zangu na pia mara ya kwanza nilipoona nilifurahi sana kwa sababu wakati naiona nilikuwa na msongo wa mawazo. Na aliye nifanya ni pate hamu ya kupenda filamu hizi ni rafiki yangu ambapo tulienda kwenye maonyesho ya vichekesho ndiyo pia ningependa kuendelea kuiona tena na tena.